Wazee wangu tuna mahusiano mazuri tunaongea ukipata kwamba chakula tukipata tuna kula sote kwa hivyo wazee wangu mimi na washukuru kwasababu huwa wanasaidia sana pia tunaongea kwa ushahuri pia nikiwafuata wananishahuri vizuri wapatapata kwamba wazee wangu tuna mahusiano mazuri tunahusiana mazuri tunaongea nao wananipa ushauri chochote ni kipata labda nitawapea kiweze kuwasaidia kwa hivyo tuna mahusiano mazuri.

Ndio mimi hupendelea sana kutembea kwa miguu kwa sababu, inatengeza viungo vyangu ukiangalia pia ni ile mazoezi yake utapata kwamba yanasaidia miguu. Kutembea pale kwa moja kwa moja utapata kwamba inakusaidia. Pia usipatwe na magonjwa mbali mbali pale. Na pia kwingiliana labda kusalimiana na watu majirani. Utapata pia kutembea kunasaidia kuingiliana na watu, kuwasalimia, kuongea nao. Kwa hivo, napenda sana kutembea.

Mi mboga ambazo napenda kula ni mboga za mchicha. Mi mboga za mchicha huwa zina nipendaza sana kwa ule mtelezo telezo wake. Na pia huwa ni tamu zaidi ukieza kula na ugali. Kwa mboga hizo mi huwa zina nazipenda sana kwa subabu pia zina zina manufaa kwa kimwili zina ongeza damu. Kuwa mi upenda sana mboga za mchicha.